Mi napenda kuimba na mimi ni mkristo, mimi ni mkristo, ninampenda Yesu na ninapenda kuimba, maana Mungu amenisaidia, mimi ni mkristo na ninapenda kuimba wimbo za kii ya kumtukuza bwana maana ninapenda wimbo za kumtukuza bawa na kama zile za dunzi noye kama ya Nathaniel basi kama napenda wimbo kama za nathaniel basi napenda za sinach za watu wengi tu mi napenda tu kuimba kuimba iko ndani yangu.

Kwa sasa kile ambayo ninafanya asubuhi ninapoamka ni kwenda kuomba, kufanya maombezi na dua katika Mwenyezi Mungu, maana yeye ndiye amenisaidia. So ninapoamka, kama nimetoka kuomba. Nikamwomba Mungu, nikamshukuru na nikamwambia asante.

Ninapenda mikutano wa kikristo maana mimi nimeokoka nimemtambua yesu kama kiongozi wa maisha yangu so ninapenda ya kwamba ninaweza kuhudhuria mikutano ya kikristo ili ukaweza kunijenga imani ili ukaweza kunisaidia na hili ukaweza kuboresha maisha yangu wa kikristo.